Kabla ya kulala mii uoga kwa dakika kama kumi na tano, kisha napiga mswaki. Baada ya kupiga mswaki bas naelekea kwenye kitanda changu nazuhia kutumia simu kwa muda wa dakika thelathini ili nipate usingizi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni mchele na nyama iliopikwa na viungo ninapenda sana chakula hiki kwa sababu kinaladha mzuri. Mara ya kwanza sikumbuki mara ya kwanza kukila hiki chakula lakini mara ya mwisho nilikila ni siku kama mbili zilizopita.

Mimi hutazama video mtandao kwenye mtandao wa youtube. Napenda sana kutumia youtube kwa sababu ni bure haulipii kitu. Video zile ni kama wimbo kama kuna kama kuna video ya kile ambacho kime tokea kwenye habari na video zingine tu.

Nimewai safiri kuenda kupanda mlima wa satima. Ni mahali ambapo nilifurahia sana. Kwa sababu kuna view mzuri ya milima ingawa nilichoka zaidi. Ningependa sana kurudi. Kwa vile nilifurahia sana zile views za huko.

Michezo ambayo ninapenda kutazama ni michezo ya Kandanda. Michezo ya kandanda kama vile kuna ligi ya uingereza. Kama vile kuna tournament ya kushindania kombe la Afrika la Afcon. Ninapenda sana mipira ya kandanda kwa sababu inanipa. Inapendeza sana ukiiona na unahisi ukishangilia timu yako unahisi mashida zimeisha.

Mimi huenda hospitali mara kama mbili kwa mwaka, lakini ni kwa magonjwa ndogo ndogo kama kifua, homa na sore throat. Na si hospitali ni kama clinic ama pharmacy kuchukua dawa moja ama mbili.

Kumbu kumbu ambazo ninazo za shule ni nikiwa, tukienda kwenye, tukienda kwenye, tukienda kwenye, tukienda coast, tukiwa na wanafunzi wenzangu tulifurahaia sana iyo trip ya kuenda coast tuliweza kufanya mambo mengi tukachukua picha nyingi na ilikuwa moja wapo ya trip ambazo nilifurahia sana nikiwa shuleni.

Mahali ninapoishi, ninaishi kwa nyumba ya kukodisha. Nyumba ya kukodisha tuko wawili, mimi na mwingine ambaye amekodisha. Ni mazingira mazuri, mazingira ya utulivu. Ndio maana nilipenda pale ambapo nakaa. Nilihamia hapo mwanzo miezi kama kumi, ama kumi na mbili iliyopita. Na ni pahali ambapo sina haraka sana na kuhamia kuhama tena.

Mji nilio zaliwa ni mji wa Thika. Thika imekua iko karibu na jiji kuu la Nairobi Kilometer kama FortyHili kufikia Nairobi nili uweza kusoma shule ya msingi Kukatne huku Thika kwa hawa na niliifurahia sana. Mji huo kwa sababu nina marafiki waliomo huku na ningependa sana kurudi huko kuonyesha watoto wangu pale nilipo somea.